Mwezi gani wa mwaka unapendwa zaidi? Mwezi unaopendwa zaidi ni mwezi wa kumi na mbili kwa sababu wanafunzi, wanakuwa wapo nyumbani, wamefunga shuleni, kuna sikuku za krismasi na mwaka mpya, kuna ndugu tunatoka likizo. Kwa hivyo ni mwezi ambao unapendwa zaidi. Mwezi wa kumi na mbili, ambayo tunasema ni mwezi wa disemba.

Huwa nafanya mazoezi ya mwili mala mbili kwa wiki. Uwa nakimbia kilomita kama sita kila bada ya siku tatu. Yani kwa wiki mala mbili. Lakini hapo katikati kila siku huwa nafanya mazoezi madogo madogo nyumbani baada ya kuamka na jioni kabla ya kulala. Mazoezi huwa nayapenda sana ni mazoezi ya push up kukimbia na kuluka kamba.

Wafanya kazi napenda kuwasiliana nao kwa njia ya upole kwa urafiki kwa njia ya ukaribu zaidi kama kaka ama dada. Nina wafanya kazi wa nne, nikiwa nina duka la dawa, nina duka la kuuza vifaa vya simu na simu. Lakini wafanya kazi wangu wote wa nne hawa, kuna wanawake, wawili na wavulana wawili. Naongea nao kwa upendo, na kwa usikivu, na tunaelewana vizuri sana.

Ndiyo, ninapenda kucheza na kutazama michezo. Ninapenda sana kucheza mpira wa miguu, huwa nacheza namba saba. Ninapenda sana kufunga magori, nikiwa katikati pale, ninakuwa na fulaha kwa sababu ni namba ambayo inakuwa na watu wengi wazuli, kwa mfano kama Christian Ronado, lakini pia ninapenda kucheza mpira wa pete. Mimi ni mlefu sana, nina urefu wa centimetre mia themanini na saba kwa ivo ninapenda sana kucheza mpila huu pia kwa sababu ya ulefu wangu.

Ninapenda sana mvua, kipindi cha mvua na kipindi ambacho balidi linakuwepo huwa tunapenda sana kutembea, tukiwa tumevaa masweta, pamoja na vitu vya kutukinga na balidi. Lakini pia zaidi ya hivyo, mvua inasaidia kunyesha mazao yetu. Hivyo tunavuna, maindi, maharage na mazao mengine katika nchi yetu. Bila nchi yetu, bila mvua, mazao mengi hatuwezi kulima. Lakini vile vile maji yanapungua pasipokuwa na mvua. Hivyo ninapenda sana mvua kwa sababu mbali mbali.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka na michango. Sadaka huwa natoa kanisani. Kila jumapili, ya wiki, ya mwisho, tunaenda kanisani, natoa sadaka. Lakini pia kuna michango mbalimbali katika vikundi vya ujana, mtu kwa mfano akifiwa, mtu akipata sherehe, mtu akipata changamoto yoyote ya kiafya, huwa tunatoa mchango, imsaidie katika matibabu na kadha wa kadha.

Napenda kuwa maali ambapo ni pautulivu, sehemu ambayo haina changamoto nyingi ya watu kupiga makelele, pigana, wafanyabiashara wengi, sehemu ambayo kuna vurugu, huwanapenda sehemu yenye utulivu, sehemu yenye amani, watu wote wamekaa, wametulia, eitha wanapata chakula, wanakunywa, au wamekaa tu, wanafikilia, wanafanya yoga, na vitu mbalimbali.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kushirikiana. Sahivi kwa teknolojia ambayo imekua, kuna njia mbali mbali za kuhasiliana. Kwa mitandao ya kijamii, hivyo tunashirikiana. Hata tukitaka kuongea kwa video call au kwa njia ya sautitunaweza kuwasiliana vizuri na tukafanya kazi. Cha muhimu huwa tunazingatia mawasiliano. Baada ya muda mfupi kila kazi inapofikia tunawasiliana, tunaangali namna ya kupeleka mbele kazi yangu.

Napenda kufanya kazi nikiwa na watu wengine kwa sababu ina niletea changamoto mbali mbali ambazo kwa binafisi suwezi kuzitatua. Lakini tukiwa na watu wengine tuweza tukashilikia na mawazo na tukafanya yu kazi kwanjia uaminifu na kwa haraka na pia kwa kiwango kikubwa ambacho nicha ubora zaidi. Nikijifungia mwenye kufanya mwenye yu mara nyingi na kwa na ubora ambao siyo sahihi na kuna vidu mbavu naweza nisivione lakini mungina kaviona.

Nimesha wai kutembelea ziwa Victoria, lipo mkoani Mwanza, nchini Tanzania. Lakini pia nina uzoefu wa kutembelea ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, kule mkoani Mbea ya Tanzania. Mto ambao nimewai kutembelea ni mto malagalasi ambao uko nchini tanzania pia ni mandhali mazuli pia kuna hewa nzuli na ya kuvutia.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza kwa sasa ni ujuzi wa ufundi wa nyumba. Ni napenda sana wanavyojenga, namna kupangilia matofali, kuezeka, kupaka rangi, kufanya plaster katika nyumba. Ni vitu ambavyo navipenda na natamani sana kuvifahamu na kuvijua. Lakini si hivyo pia kupauwa mabati juu na kuezeka. Hususan mambo yote kuhusu mafundi wa ujenzi wa nyumba ni vitu ambavyo na penda sana kujifunza.

Nimeshawai kuona bahari na mimi ninaishi DareSalam ambapo tumezungukwa na bahari ya Hindi. Bahari hii ni kubwa, bahari ya Bru, nimeshai iona na nimeshakwenda kutembelea, kushika yale maji, kuogelea na kucheza katika maji. Hivyo bahari naijua na nishawahi kuiona vizuri kwa ukaribu na naifahamu.

Huwa naenda hospitali malambili kwa mwaka. Huwa haizidi malambili. Mi ni mtu ambaisi umwi mala kwa maana ni na mshukulu mungu katika hilo. Lakini afya yangu ni njema na ni imara. Ni kijana mwenye umri wa miaka tharathini. Na moja mwaka huu, hivyo kuenda hospitali kwa kweli na mshukulu mungu huwa si endi malakwa mala. Ikizidi sana ni malambili kwa mwaka tu, ndo huwa naenda hospitali.

Mafanikio mkubwa ambayo nayapenda na ninyathamini nikiwa kazini ni ile nimemulekeza mtu kitu. Hususan mtu mgeni ambaye amekuja kuanza kazi, kanielewa na anafanya ile kazi kwa uwezo mkubwa eidha kunipita hata mimi au zaidi yangu mimi au kama vile ninavyo fanya mimi, hivyo ninafurahi mtu kumuelekeza nimeona mtu ameelewa na ametambua kazi yake vyema na ninafurahi sana kupitia hivyo.

Wakati wa furaha napenda kujifurahisha kwa kupigia muziki. Ninapenda sana muziki wa hip-hop. Mambo ni muziki wa kufoka-foka kwa lugha ya kiswahili. Ninapena sana mziki huo. Huowa ninafungulia kwa sauti kubwa. Ninasikiliza mwenyewe nikiwa nyumbani. Au nikiwa na watu wengine. Lakini ninapenda sana kukaa nyumbani. Au nikiwa nimefurahi sana basi natulia mwenyewe. Siipendi sana kusherehekea sehemu za watu wengi. Au kwenye fujo. Mara nyingi napenda nikiwa nimetulia.

Kutumia muda na familia yangu, huwa napenda kuongea nao. Hususan nikiwa mbali basi nitawapigia simu, nitaongea nao dakika tano, dakika kumi. Napenda sana kuongea na baba yangu, mama yangu, dada yangu na kaka yangu. Ninafurahia sana nikiwa tunazungumza kwa sababu ni mara nyingi. Tuko pamoja kimwili, lakini tuko mbali. Hivyo, tukiongea kwa njia ya simu, huwa napenda sana kuoseana nao.

Malengo nilionayo katika kazi yangu ni kuendelea kufanya kazi yangu kwa bidio na kwa ueledi. Wateja ninawahudumia kila siku waone huduma yangu na wakisifia wakitoa tathmini kwamba ninafanyaje kazi yangu na kuridhishwa kwa kazi yangu. Ninafurahi sana wateja wangu wakifurahi kwa sababu na mimi pia napata moyo wa kuendelea kufanya kazi zaidi. Lakini pia kazi yangu ninaipenda kwa moyo wote hivo mteja akija nina muhudumia kwa njia yangu ya ubora zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini huwa napenda sana kukaa katika mabiashara zangu. Tufauti na kazi niyoifanya ya uuguzi. Mimi ninafanya kazi katika maduka mbalimbali ambao nimeyanzisha mi pamoja na mke wangu. Truna maduka ambao tunauza vifaa za simu na simu lakini tuna duka la dawa. Hivyo napenda kufatilia kuona jisi ambavo kazi zinavoenda ni kiwa nje ya kazi.

Napotaka kustarehe, huwa naangalia gharama niliyo nayo. Kwa sababu hakuna starehe pasipo gharama. Hivyo huwa naangalia ni kiasi gani cha fedha ninacho mfukoni, naeza nikaweza kusherehekea kwa njia tofauti. Mimi nataka kuenda sehemu fulani, kula chakula, kuenda kupanda boti, kuenda sehemu ya mbali, kununua kitu kizuri. Hivo huwa naangalia bajeti yangu ikoje mfukoni.

Ninapenda wanyema wapole, wale ambao siyo ambao wanaweza wakakungata au wakakufanyia majeraha mwilini au kukudhuru. Napenda sana paka ni mnyama ambaye ni mpole lakini ukikaa naye ndani anakusaidia hata kwa ulinzi anawezakaa mkacheza naye. Wanyama wa pori ndio nawapendelea zaidi.

Kukiwa na tatizo kazini huwa napenda kuongea na wafanyakazi wenzangu, lakini na mkuu wangu wa kazi. Kwa kuongea, tunaweza tukajadili namna gani, tatizo limetokea, na tunaweza tukalitatua vipi. Pasipo kuweza kunyoosheleana vidole, kwa matatizo limenzia kwako, we ndio una shida, we ndio una machangamoto, lakini tukiongea kwa pamoja, tukishirikiana, huwa tunaweza kulishambulia hilo tatizo na kulitatua.

Mzozo nilionao katika siku ya leo ni mtu kuishi maisha yako. Siku hizi kuna watu wengi wamekuwa wakiweka maudhui mitandaoni, wakijinasibu kwamba wana maisha mazuri, wana furaha, wana kila kitu ambacho wewe hauna. Lakini kumbe ni kitu mbacho si cha sahihi, hivo ishi maisha yako, ufurahie kile ulichonacho, mshukuru mungu, ufanye kazi kwa bidii, kila kitu kitakuwa sawa.

Huwa napenda kukaa mahali patulivu, sipendi kelele kabisa. Huwanapenda nikikaa, huwa na tafakara mambo yangu, naangalia maisha yangu yanavyoenda. Sijapenda kukaa sehemu zenye kelele zenye mikusanyiko ya watu mingi zenye muziki mkubwa sana kwa sabubu sipendi makelele mengi. Hivyo napenda kukaa sehemu yenye tulivu, napenda kukaa na kufikiria mambo yangu mengi ya maisha, ya majukumu, ya familia. Ninafurahi sana nikika kukaa sehemu yenye utulivu.

Kupata vitisho vya mtandaoni huwa sipendi sana kueka maudhui ambayo ni ya kifamilia au maudhui ambayo ni ya binafsi sana. Kwa namna hiyo namruhusu yule adui kuweza kufuatilia na kujua kiundani kuhusu wewe. Lakini pia kueka vitu vyako vya nje kwa mfano kama zile nywila au kushare kama vitu kama email yako kwa watu wengi au kushare na kupiga picha kwa mfano kama vitu vyako vya siri kama kadi za benki hivyo vitu kweli ninajilinda navyo na siwezi kuvi kuviweka mitandaoni kwa sababu ni rahisi watu kudukua na kufanya vitu ambavyo ni vitisho vya mitandaoni.

Ninapenda sana kuimba na nyimbo napenda kuimba ni nyimbo za hip-hop. Nyimbo ambazo nyimbo za kufokafoka kwa lugha ya kiswahili sanifu. Nyimbo ambazo ni nzuri, ninazipenda kwa sababu ni nyimbo ambazo zinaonesha uhalisia wa mambo. Bila kuficha-ficha, bila kupamba vitu. Kwa hivyo nikiimba li zile nyimbo huwa najisikia vizuri, ninafurahia, ninazifurahia. Ninapenda baadhi waimbaji kama FDQ, hamsini Cent. Na hapa kwa Tanzania pia wengi, ninafurahia.

Langi nayopenda zaidi ni langi nyeupe. Hii langi nimekiwa ikinivutia. Tangu nikiwa mtoto. Nilipenda sana vitu vyeupe. Mashati meupe. Tulikuwa tunavaa tukiwa shule ya sekondari. Lakini tumeeza primary sekondari. Nilikuwa napenda sana kununua vitu vya langi nyeupe. Pia nilikuwa napenda raba za langi nyeupe. Nilikuwa napenda sana kuchukua airpods za langi nyeupe. Hizi earphone nilikuwa napenda za langi nyeupe.

Kila siku napenda kutumia usafiri wa uma. Ninapanda tunaita daladala, tunapenda piki piki, tunapanda bajaji, ndo usafiri yambo unapenda kutumia. Sina gari kwa sasa, kwa hivyo safiri pekee au tumieni usafiri wa uma. Kila siku napenda kutumia usafiri wa uma. Ninapanda tunaita daladala, tunapenda piki piki, tunapanda bajaji, ndo usafiri ambao unapenda kutumia.

Ndote yangu kubwa ya sasa nilionayo ni kumiliki nyumba yangu mwenyewe. Nimesha choka kupanga kwenye nyumba za watu, kulipa kodi kila mwezi, kila mwaka, ni kitu ambacho kinani bore na kinaniuthi. Hivyo ndoto yangu kubwa kwa sasa ni kumiliki nyumba yangu mwenyewe, natayari nina mipango ya kufanya hivo, kununua kiwanja na kuanza kujenga taratibu. Ndani ya muda mfupi tu ndani ya miaka miwili au mitatu nyumba yangu itakuwa imesha kamilika.

Muda mwingi nacheza na mke wangu, nimesha oa tayari, nina mke, hivyo mara nyingi nacheza nae, nina furahi nae. Kabla ya hapo, nilikuwa na marafiki, ambao ncheza mpila, tunacheza karata, tunacheza bao na mchezo mingine Lagini kwa sasa, mke wangu na mtu wakaribu, nilie nae, nikia ilala, nikia muka, nikonaye. Katika biyashara zangu, nikonaye, katika mba ya kupanga, mipango ya mga maesha, nikonaye.

Jioni kabla ya kulala huwa tunafanya mazoezi mimi na mke wangu dakika kumi hadi dakika thelathini. Huwa tunashiriki pamoja, kwa sababu wote tunaamini, tukifanya kwa pamoja, inakuwa ni njia lahisi ya kuimizana na kuendelea kufanya, bila kuwacha. Lakini kabla ya hapo baada ya hapo huwa tunakula tunapata chakula cha jioni kabla ya kulala huwa tunasali na kisha kulala.

Nikiwa mtandaoni, video huwa napenda kutazama TikTok, lakini pia mtandao wa YouTube na pia mtandao wa X. Mtandao ninaoupenda mbali huwa naitumia Instagram, huwa naitumia lakini si mara nyingi. Nina akaunti huko, lakini ni mpaka labda mtu atume link au kitu kimoja nakitafuta. Ndivyo huwa naenda na kuangalia kwa mitandao mitatu, ndiyo hiyo ambayo huwa naitumia sana.

Kushirikiana na timu huwa napenda sana kufanya mawasiliano nao kwa sababu bila mawasiliano hatuwezi kufanya chochote hivyo katika timu yangu yotote ya kazi, wafanya kazi wezangu au wafanya kazi wale ambao nimewajiri katika biashara zangu. Cha kwanza ambacho huwa na kithamini ni mawasiliano huwa tunaongea, kukiwa na changamutu tunaeza tukaitatua kwa sababu tunawasiliana na mara kwa mara tunaulizana nini ambacho kinaendelea katika kazi zetu.

Mji wangu niliozaliwa ni Dodoma, ni mji mpana katikati ya nchi ya Tanzania, ni mkubwa mzuri, ulikuwa mji mdogo mwanzoni lakini kwa sasa umekuwa ni jiji. Yifu nigiji ila Dodoma, ni mji mzuri, wenye kufutia, wanyeji wa hapo ni wanyeji wa gugu kwa kabila yao, ni watu mponi wakalimu, watu mponi wazuri, wanakukaribisha fizuli, watu mponi wapole, hawana sheda na mtu.

Ninapenda sana kupika. Ni kitu ambacho ninafurahia nikiwa nyumbani. Huwa napenda kusaidiana na mke wangu au kama hayupo basi mwenyewe. Huwa napenda kupika ugali, wali, mboga mboga. Napenda kuchoma nyama, napenda kupika nyama ya mchuzi. Ni vitu ambapo nafurahia. Lakini chakula kikubwa ambacho ninapenda kupika ni ugali. Na maharage na wali. Ni vitu ambapo navipenda sana kupika. Lakini pia pilau na nyama.

Majira nayopenda ni majira ya baridi na kipindi cha mvua. Sipendi sana joto kwa sababu joto linasumbua sana, unapotumia feni au AC. Lakini kipindi cha baridi ni kipindi kizuli. Unaweza kuvaa nguo nzuri. Maridadi zinakuwa nzito nzito. Unaweza ukavaa gloves ukavaa boots. Ni kipindi ambacho nakipenda sana. Na ni kipindi ambacho ni cha mvua. Hivo tunapenda kulima. Ni kipindi kizuli kwangu.

Huwa naangalia barua pepe yangu kila siku asubuhi mchana na jioni inaweza ikazidi mara tatu au mara tano. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nimejiunga navyo, kuna vitu vingi ambavo watu wanaeza wakanitumia, hivyo ninapenda kuangalia, ili nisiweze kupoteza chochote. Na ni kama kitu kimetumwa, basi nikijibu kwa muda mfupi uwezekanavyo, lakini huwa sipendi kukaa muda mrefu bila kuangalia.

Napenda sana rangi nyeupe katika ukuta wa chumba changu. Rangu nyeupe unavutia, inapendeza, inangaa, ikikaa pale, inavutia sana. Langi nyeupe ni langi ambao ninaipenda, hata katika nguo, katika vifaa vyangu vya nyumbani, kama kitanda, kama vile meza. Rangi nye upe ni eangi ambayo inaivutia na inaipendeza sana. Ivo napenda langi nyeupe kuliko langi nyingine zozote.

Ninapenda zaidi AC kuliko upepo. AC navuta hewa nzuri, inatoa hewa chafu nje. Kwa hivyo naipenda sana AC. Upepo kama ni wafeni, basi utakupuliza sana na hatimae unaeza kukuletea kifua. Ambao siyo mzuli sana kwa afya. Ivo napendelea sana kweka AC. Na AC malanyingi zipo kazini, kwangu mimi pia AC zipo, lakini malanyingi huwa tunazizima kwa sababu matumizi ya umeme.

Huwa ninaoga mara mbili kwa siku. Asubuhi kalba ya kutoka na jioni baada kurudi nyumbani. Apo katikati nakuwa niko katika majukumu ya kikazi au majukumu ya ki biashara. Hivyo siwezi kuenda kuoga wala kufanya vitu vingine vya majukumu ambavyo naweza nikavifanya nyumbani. Kwa hivyo maranmbili tu ninaoga na kisha nakuwa msafi ni naenda nyumbani. Kabla sijalala lazima nioge. Na kabla sijatoka ni lazima nioge.

Inapenda zaidi kuandika kwa mkono wangu. Mano kiandika kwa mkono, vitu vinaka kichwani na uwezo kafisau kwa haraka. Lakini kwa komputa, ni kitu ambacho unaandika tu kwa komputa. Ile usiano wako wa mkono, wakuandika moja kwa moja, na kichwa chako na kosekano ukiandika kwa komputa. Ivo napendelea sana kuandika katika daftali, ni kiwa meshika peni na karatasi.

Ninapenda sana kulima bustani, ninapenda mboga mboga, ninapendelea kulima biringanya, nyanya chungu, nyanya zenyewe, bamia, mabiringanya, nyanya hoho. Ni vitu mbavo ninapena sana kulima hasa mazingira ya nyumbani. Kwa sababu ni vitu ambavo vinakuwa, vina uwasili, tufauti na vile vya kununua, vinakuwa na madawa mengi. Hivyo napenda sana kulima bustani ya maua na mboga mboga.

Mchezaji ninaipenda ni mchezaji wa mpila wa miguu, anaituwa Arling Bona Samata. Mchezaji ambaye mishai kushiriki kataka ligikuu za Tanzania, kama timu ya Simba Sports Club, ambaoni timu yangu pendwa nchini Tanzania. Lakini pia ashai kushiriki kataka mchudia kima taifa, kama vio yu ligi ya ulaya. Ni mchezaji ambaye napenda navocheza, anakipaji kizuri, na anajituma sana. Hivyo ninampenda na ninamfatilia sana.

Ninapenda kwedna sinema angalau mara mbili kwa mwezi au mara moja nikishindwa sana. Na mara nyingi hua napenda nikienda basi niende nikaangalie filamu ambayo sijawahi kuiona na imetoka hivi karibuni. Mara nyingi hua napenda. Lakini siwezi kwenda tu kila siku au kila baada ya mda fulani. Huwa napenda kwenda kuangalia filamu ambayo sijawahi kuiona kabisa. Nikienda pale basi naiangalia na naifurahia sana nikiiona.

Kwa ninagawanya taka zangu, zile ambazo ni taka ngumu, taka zile za hatarishi, na taka ambazo sio hatarishi sana. Kwa kufanya hivyo, ninajihakikishia usalama wangu mwenyewe na usalama wa yule ambaye atakaye enda kuzibeba. Bila kufanya hivyo, zita leta madhara kwa mfano kama kujikata, kuleta magonjwa na kudhurika. Hivyo napenda sana kuzigawanya taka zangu.

Hali ya hewa ya leo ni hali ya hewa nzuri yenye kuvutia. Sio jua sana wala sio baridi sana. Ni hali ya hewa ya katikati kotolidi ambaloalizidi, St. Glady thelathini na tano kwa Dar es Salaam. Ni hali ya hewa ambayo inavutia. Hewa ni nzuli, mawingu imekua mengi. Hakuna mvua, hakuna vipindi vya jua vingi sana. Hivo ni hali ya hewa imetulia. Hakuna juto kubwa sana wala hali ya baridi sana.

Chakula kitamu. Chakula kitamu ninachokipenda mimi ni ugali, pamoja na wali na maharage. Lakini sana sana pilau kwa upande wa wali ambao ni pilau inakuwa ni mchanganyiko wa viungo mbali mbali. Unaweza ukaeka viazi na nyama. Flani ambazo zimeshachemshwa. Ninapenda sana nafurahia sana chakula hicho. Maana ni kitamu na tangu nikiwa mdogo. Hivo nakifulahia.

Kwa mtu aneanza kazi, nasa nakabisha uli kwa mpajifunze, kuwa mnyenyekevu. Akifika sehemu ya kazi, ya siyone kwa mpajanajua zaidi kuliko wale mpoma kutata kama na wazidi ya elimu. Lakina awe mnyenyekevu, kuna watu wengine ni watu wachini kabisa, hata mfanya usafi. Anazaka anajua vitu vingi kukuliko wewe. Hivyo msikilize, kuwa msikivu, usipende kulupuka, kuongea, kuwa mtulivu na utajifunza vitu vingi sana.

Timu ambayo naifuata ya mchezo ni timu ya mpira wa miguu. Ambayo inacheza ligi kuu ya Tanzania. Inaitwa Simba Sports Club. Timu hii naipenda na naifuatilia. Wachezaji wake wote pia ni wachezaji ambao ni mahili. Wanajua kufanya kazi ambayo wanatakiwa wafanye, wanamskiliza kocha wao na wananipa raha. Wanapoingia uwanjani basi mimi nawafuatilia na naangalia wanachokifanya uwanjani.

Ninapenda sana kwenda pwani, ni sehemu ambayo ninapenda kufurahia, kuna upepo mzuri, ni sehemu ambayo ina wanajamii ambao ni wakarimu, wacheshi, na kuna vitu ambavyo ni vya asili kabisa vinapatikana katika pwani. Kwenye ufuo wa pwani ya Dar salamu, pwani ya zanziba, pwani ya mkoa pwani huku mkoa inchini Tanzania, ni sehemu ambayo ni nzuri na inavutia.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini kwangu ni pamoja na kuwa mfanyakazi bora wa mwaka, mwaka jana nilifanikiwa kuwa mfanyakazi bora. Ni baada ya wagonjwa na wale ambao nimewahudumia kuweza kunipendekeza kama mfanyakazi bora katika kitengo ambacho ninachokifanyia kazi. Hivyo walipendezwa na huduma zangu na wakafurahia. Lakini pia nilifanikiwa kupata mafunzo mbalimbali ambayo yalitolewa nje ya hospitali na mimi pia nilishiriki.

Chumba changu cha kulala kina madirisha mawili, kina kitanda kimoja, kina kabati, kina meza ya kusomea pamoja na kiti. Hewa inapita kwa uwezo mzuri kabisa, ninapata hewa, lakini pia chumba changu, kina ceiling board kwa juu, kimewekewa feni kwa juu, lakini pia chumba changu kina sakafu nzuri na nzuri ambao kuna zulia kwa chini, nikitaka nikae chini, pia naeza nikakaa.

Napenda sana mkate uliotiwa asali pamoja na karanga. Lakini mkate wa ngano ile ambayo ni haijachachwa. Ninapenda sana mkato wa namna hiyo. Ninapenda sana mkate wa namna hiyo kwa sababu unakuwa na ladha kamili kabisa ya ngano pasipo kuekewa virutubisho vingini ambavyo ni vya sio vya kiasili mkate mtamu na mzuri sana.